Ninayopenda ni keki ya vanila. Vanila flavor, radha ya vanila ni nzuri sana. Ni keki ambayo inanukia vizuri, inakuwa na radha nzuri sana. Ni keki ambayo inakufanya mtu, unatuliza akili. Tofauti na hizi radha zingine za keki. Radha ya vanila ni nzuri kwa afya pia.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya Lion King. Lion King ni animational movie, filamu ambayo nzuri sana. Kwani unaweza kuangalia pamoja na watoto, ina maali mazuri, inafundisha. Na mwigizaji au actor ambaye amenifanya ni enjoy sana wanga tamsiriya hii ni Simba, yule mtoto wa star mwenyewe. Ambapo alibadilika ghafla na kuwa mtu mzima kuja kukaimu nafasi ya baba yake. Kumpindua mjomba yake scar au kovu. Filamu hii ni nzuri sana. Haichoshi kutazama. Wala haiboi. Ni nzuri kuangalia kwa familia au mtu binafsi.

Ndiyo, ndiyo. Nimesha uzuria matamasha ya muziki. Niliuzuria tamasha kule mtwara kipindi hamonazi alikuja na liendele kwa ajili ya tamasha na watu wake wa kijijini. Tamasha ni zuri kwa kweli. Vibe ya kutosha. Watu na enjoy. Ni matamasha mazuri kuenda kujuana na watu. Unafahamu vitu vizuri vipya mbalimbali. Unajenga tamaduni mpya kwa sababu unakutana na watu tofautitofauti.